Kwa kawaida navaa nguo mara mbili au tatu kwa wiki. Hii unisaidia kuweka nguo safi bila kusubiri zikusanyike nyingi sana kupanga muda vizuri hasa kwa nguo za kazi na za nyumbani. Kuepuka harufu au chafu kukaa kwa muda mrefu. Lakini wakati mwingine hutegemea idadi ya nguo na shughuli za wiki husika.